Najikinga kutokana na jua kali kwa kupaka krimu ya juu usoni. Kuvaa kofia na nguo zenye mkono ndefu kunywa maji ya kutosha ili kuzuia upungufu wa maji mwilini vile vile hukaa kivulini na pia kuvaa miwani ya jua ili kulinda macho.

Naam, napenda kutazama michezo zaidi, ingawa kucheza pia kunanivutia na kupata fursa. Kwa ujumla, napenda kuchanganya yote mawili, lakini kutazama ndiyo kunanivutia zaidi ikilinganishwa na kucheza.

Ndiyo napenda kujifunza historia hii ni kwa sababu historia ni kama kioo cha maisha, kwa kuwa inaniisaidia kuelewa nilikotoka hunipa mafunzo muhimu kama ya utamaduni, siasa na mabadiliko ya dunia ya leo.

Ndiyo napenda kutembea msituni kwa sababu kutembea msituni up unipa utulivu wa akili na kupunguza msongo wa mawazo usaidia kuungana na asili. Pia nifanya nijisikie nimepata nguvu mpya. Na pia unipa fursa ya kutafakari na kujifunza kuhusu mimea na wanyama.

Naam, napenda kusimamia pia napenda kusimamiwa hii hutegemea mazingira, kwa ujumla nimi napenda usawa kuweza kuongoza ninapuhitaji na pia kuheshimu uongozi wa wengine kwa ajili ya mafanikio ya pamoja.

Naam rafiki wangu wa karibu ni mtu wa kuaminika naweza shirikiana kwa jambo kama kuweka siri bila hofu pia hunielewa bila maneno mengi na hunipa ushauri wa kweli ninapohitaji wakati mwingine hunipa nguvu wakati ninapopatana na changamoto na pia tunaheshimiana na kukaa vizuri na kusaidiana wakati wa janga.

Ili kuwatia moyo wenzangu, mimi huwasikiliza kwa makini panapokuwa na matatizo, huwapongeza wanapofanya jambo jema, huwatia moyo kwa maneno chanya, pia hutoa msaada wa vitendo wanapohitaji.

Jambu la muhimu la dini ni kuwa ufunza madili mema kama vile uaminifu, pendo na haki, utufunza kumcha na kumweshimu mungu, utufunza sala na ibada, dini pia utufunza kuwajali na kuwaeshimu wengine.

Ndiyo, naweza kusema mimi ni mbunifu kwa kutoa mawazo mapya na njia tofauti za kutatua matatizo kwa pia kuchanganya maarifa kutokana na manena mbali mbali ili kupata suluhisho bora kwa tatizo. Pia, naweza kusema mimi ni mbunifu kwa sababu mimi husaidia kubuni maandishi mpango au mawazo na miradi. Pia, hubadilika haraka, kulingana na hali na mahitaji mapya.

Naam, napenda kinywaji cha baridi cha matunda, wasa jusi ya maembe au machungwa, juisi ya pasion, soda ya tangawazi lakini ukwa marachache. Vile vile, napenda majibaridi yenye limau inanisaidia kujiburudisha.

Naam ninawianisha kazi na maisha ya binafsi kwa kupanga muda vizuri, kwa kuweka mipaka wazi, kujipa muda wa kupumzika, ilikuwebuka kuchoka kupita kiasi, kwa kuwasilisha wazi, kazi ni kuhusu muda na majukumu yangu, kukujitunzo na kula vizuri, na pia kwa kutenga muda wa familia, marafiki na mambo ninayopenda.

Na U.S. Eagles ndiyo timu ya taifa ya raga ya Marekani. Imewahi kushiriki Kombe la Dunia la Raga mara kadhaa, inawakilisha kiwango cha juu zaidi cha raga ya Marekani kimataifa, pia. Inaendelea kukua, hasa kupitia programu ya vijana na wachezaji wanaocheza nje ya nchi.

Ninapenda kufuatilia timu zinazocheza kwa nidhamu, shikamano na ubora. Kama vile timu ya soka ya Manchester City Timu ya ruji ya All Blacks na timu ya Basketball ya Golden State Warriors kwa ubunifu na kazi ya timu yao Muzika.

Namu, ninapenda mkate wa ngano mzima yani the brown bread kwa sababu ina lishe bora vilevile unifanya nisikia nimeshiba kwa mudamrefu nibora kiafya na naendana vizuri na chai maziwa au siyagi kidogo.

Najilinda kutokana na vitisho vya mitandaoni kwa kutumia nywila imara za kipekee kwa akaunti zangu tofauti. Pia kwa kutoeka taarifa zangu za kibinafsi ovyo ovyo na kwa kutumia mitandao salama ya interneti.

Nam wakati wa msongo wa kazi, mimi utulia na kupumuwa kwa kina ili kupunguza shinikizo la haraka. Badae, panga upia vipa umbele, kisha napumzika kwa mdamfupi, ili kuipa akili na fasi ya kufikiria na kurejelea hali ya kawaida. Badae uzungumza na wenzangu na kujikumbusha lengo langu kazini na kisha nakikisha najitunza kwa kulala vizuri na kukula lishebora.

Namu. Napenda kula chakula chepesi jioni lakini chenye lishe. Kama vile ugali kwa kiasi au mchele pamoja na mboga mboga za majani kama bile sikuma wiki na mboga za kienyeji. Pia napenda kuongeza matunda ili kupata virutubisho Muzika.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupiga picha kunanivutia kwa sababu inanisaidia kunasa kumbukumbu na madhari mazuri. Pia ni njia ya kuonyesha ubunifu na utazamo wa kipekee. Vile vile uhifadhi hisia na hadithi za kuti fulani. Na pia, hunifanya kuthamini uzuri wa vitu na vinazo anguka.

Naam napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka na rahisi kuhariri pia huifagi kazi kwa usalama na kwa mdamrifu ikilinganisho na kuandiko kwa mkono pia inafaa kwa kazi nyingi ya kisasa na vile vile naraisisha shiriki na kupanga tarifa zangu.

Ndio ninapenda sana kusikiliza redio kwa sababu hunipa habari kwa haraka kadri zinanzo chipuka pia napenda muziki mbali mbali kwa mseto na pia ina vipindi vinavyounganisha jamii na kutoa mafunzo kwa wanarika na wazee Muzika.

Naam, mwandishi ninayempenda na kumwenzi zaidi ni mwandishi wa kiafrika kwa jina Ken Walibora ambaye ameandika vitabu vingi kama vile Siku Njema, riwaya ya Kidagaa Kimemwozea, kitabu cha A Good Day na Innocence Long Lost.

Naam, nasherekea skukuu kwa njia ya utulivu, kwa shukrani na kushirikiana na wengine. Kwa mfano kwa kukaa na familia na marafiki, na kushirikiana kwa muda na wa furaha, kwa kula chakula maalum, kulingana na siku hiyo, pia, natoa shukrani kwa mwaka, au kipindi kilishopita. Vile vile, nashiriki ibada na shughuli za kijamii, kama inavyo husika. Vile vile, napumzika na kujiburudisha kwa muziki, filamu au kwa kutembea. Na, mwisho na wakumbuka na kuwasaidia wengine wanaoitaji msaada.

Naam, mafanikio ninayodhamini binafsi kazini ni kama kukamilishe kazi kwa ubora na kwa wakati tatua matatizo magumu kwa kutumia maarifa na ubunifu. Kujifunza ujuzi mpya ili kuendelea kuboresha uwezo wangu. Kupata imani na heshima kwa wenzangu na wasimamizi wangu. Pia hutoa mchango chanya kwa timu yangu na mwisho kwa kukuza nidhamu, wajibikaji na wadhilifu katika kazi zangu.

Natazama video mtandaoni haswa kwa majukwaa kama vile youtube facebook instagram reels tik tok netflix au majukwaa ya streaming.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano tofauti kama vile mashindano ya kielimu. Ya kuulizwa na kujibu maswali kama vile ya kiswahili na ya kisayansi. Katika michezo ya riadha na kathalika. Pia nimewahi shiriki mashindano ya kazini. Kwa kubuni miradi, bunifu na malengo ya timu. Pia nimewahi shiriki mashindano ya vipaji kama vile muziki na sanaa.

Kwa mimi binafsi sijawahi kusafiri kwa ndege lakini ningependa sana kusafiri kwa sababu ni haraka na rahisi kufika pale popote utakapo na pia hutoa uzoefu wa kipekee.

Yote univutia sana. Kwa sababu, unifanya nijisikie mchangamfu na huru zaidi kilinganishwa na baridi. Pia ni raisi kufanya shuguli bila kujifunga nguo nyingi. Na pia, unasaidia vizuri kufanya shuguli zako kwa mazingira ya nje kilinganishwa na baridi.

Namu, nimi upenda pali penye ukimia kwa sababu unisaidia kufikiria vizuri na kuzingatia kazi zangu. Pia nisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Na kupumzika pamoja na kutafakari pia mahali penye kimia nipema kwa kufanyia kazi kusoma au kufanisi zaidi.

Naam ningependa kutembelea sana nchi ya japan. Hii ni kwa sababu nchi hiyo inamchanganyiko wa utamaduni, wajadi na teknolojia za kisasa. Na maadili, nithamu heshima na usafi. Pia nchi hiyo inamandhari mazuri ya milima, mauwa ya cherry na miji ya kisasa. Pia ningependa sana kukionja chakula chao kama vile sushi.

Naam, ili kushirikiana na timu vyema. Mi huwasiliana kwa uwazi na kwa heshima na wenzangu. Natimiza majukumu yangu kwa wakati ili nisiwe mzigo kwa wenzangu. Pia mi husaidia wengine wanapohitaji msaada. Pia nawaheshimu wenzangu na pia kutoa na kupokea maoni kwa njia chanya. Kutoka kwa wenzangu. Vile vile, mimi huwa na lengo la pamoja na wenzangu.

Naamu napenda kwenda cinema mara chache labda mara moja au mara mbili kwa mwezi ni kwa sababu napenda kuchagua filamu maalum zinazo nivutia mimi kibinafsi.

Napenda kufanya kazi na wengine hii ni sababu kufanya kazi na wengine hunipa mawazo mapya. Nisaidia kujifunza. Na kuongeza ubora kwa maamuzi kupitia ushirikiano. Hii ni tofauti ukilinganisha na kufanya kazi pekeyako.

Ndiyo, nimewaifanya kazi ya kujitolea ili kusaidia jamii na wanaoitaji msaada. Pia, nilifanya ili kujenga huruma, wajibikaji na mshikamano. Pia, kazi hiyo ili nisaidia kutoa furusa ya kujifunza ujuzi mpia na kuongeza kujiamini na kulidhika kibinafsi.

Naam tukio kuu sana kwa maisha yangu, ilikuwa wakati ambapo nilimaliza masomo yangu, na kuhitimu vyema, baadaye nikapata kazi nzuri, na nikaweza kusaidia familia yangu na wanaohitaji msaada.

Naam mchezo ninaoupendo zaidi katika olimpiki ni riadha. Hii ni kwa sababu riadha ni moyo wa olimpiki. Kwa maana ina michezo mingi kama ile mbio kuruka na kurusha mikuki.

Kwa mtazamo wakijumla, watu wali nifundisha mambo muhimu ni wazazi, ambao wali nifundisha heshima, maadili na kuwajali wengine, wengine ni walimu, wali nifundisha nidhamu, uvumilivu na thamani ya maarifa.

Napohitaji msaada kazini, mi hutambua kwa wazi kwanza ninachohitaji ili nijue msaada wa aina gani ninaouhitaji kisha nauliza kwa wakati badala ya kusubili tatizo likue kuu. Baadae, mi huwasiliana na wenzangu kwa heshima na uwazi kisha huwaeleza changamoto kwa ufupi na kwa hoja.

Naam napenda suruali kwa sababu ni rahisi na huru kwa kufanya shughuli mbali mbali. Pia inafaa katika mazingira mingi kama vile kazini, matembezi au kwa safari. Vile vile suruali pia hutoa faraja na uhakika wa kutembea na kukaa kwa urahisi.

Naam kumbu kumbu ambayo nilikumbana nayo ya kutisha ni wakati ambapo gari nililokuwa na safiria wakati mmoja liligongana na gari ya abiria hapo nilistuka sana.

Naam kila jioni kabla ya kulala Mi utulia na kupunguza shuguli za siku. Kisha kunywa maji au kinywaji cha joto kidogo. Na baadae utafakari na kupanga mawazo ya siku inayofuata. Baadae natazama filamu za kuburudisha ili kutuliza a kili. Na baadae na kula cha kula cha jioni kisha naelekea kulala mapema ili kujipanga kwa siku ifuatayo.

Ndio, nimeshawahi kuenda maonyesho ya sanaa na huwa kwa kawaida maonyesho hayo huvutia sana. Maana huonyesha ubunifu na vipaji ya wasanii. Saidia kuelewa, tamaduni na historia. Pia, kuchochea fikra na hisia kwa njia za kipekee. Na pia hutoa mafunzo na kubadilisha mawazo ya mtazamo ya vitu katika jamii.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hula chakula cha mchana kwa utulivu, baadaye pumzika kidogo kwa kujilaza, na wakati mwingine, mimi hutembea kwa dakika chache ili kujinyoosha mwili, na wakati mwingine, natazama filamu ndogo ndogo za kuburudisha, na wakati mwngine pia, mimi hutenga muda wa kuzungumza na wenzangu. Ili kupitisha masaa na kujifunza kutoka kwa upya.

Naam. Mafanikio ambayo nimeyapata kazini. Ni kama kutekeleza kazi kwa ubora na kwa wakati, nimepandishwa cheo mara mingi na kupewa majukumu makubwa zaidi kazini. Nimejifunza ujuzi mpya na uboreshe taaluma yangu. Pia nimejenga heshima na uaminifu kazini.

Zawadi nzuri nimewahi kupokea ni ni zawadi ya vipuli kutoka kwa rafiki yangu mmoja tuliyefanya na yeye kazi kwa muda mrefu. Zawadi nyingine nimewahi kupokea ni rununu kutoka kwa dada yangu.

Na chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali, samaki na mboga za majani. Napenda chakula hiki kwa sababu kinanipa nguvu ya kufanya shughuli zangu na ni njema kwa afya yangu.

Naam nasomea habari mtandaoni pitia nyanja mbalimbali ili kupata taarifa zilizo sahihi na tofauti. Kwa mfano toti za magazeti, programu za habari kwenye simu, mitandao ya kijamii ni kiakiki taarifa kabla ya kuziamini pia nasomea katika google news na globu ya tovuti rasmi.

Naam teknolojia ninayoiamini zaidi ni teknolojia ya google kwa sababu inatengeneza teknolojia nyingi zinazotumika kila siku. Kama utafutaji wa mtandao, ramani na huduma za wingu, Google pia inaonekana kuwa mmoja ya kampuni yenye sifa nzuri duniani.